Utaratibu wangu wa jioni huwa wa utulivu na wa kujijenga. Baada ya mchana kuisha, napenda kupumua kidogo kwa ajili ya mawazo ya kazi au majukumu. Mambo ninayopenda kufanya jioni ni kuanda au kula chakula cha jioni kwa utulivu. Sherehe za jioni mimi sipendi sherehe kubwa sana napenda zaidi jioni tulivu, labda mazungumzo mazuri, kicheko kidogo na jioni hunipa amani hisia ya kushukuru na nafasi ya kujielewa.

Ndiyo, napenda kuenda puani hasa kwa sababu ni mahali pa kupumzika, kufurahia jua na manthari ya maji. Bahari, mchanga na upepo wa barini hutoa hisia ya utulivu na furaha. Wakati wa kuenda puani ninafurahia kucheza mchanga au kuogelea kidogo, kutaza machweo ya jua, kufurahia chakula cha barini kama samaki na kamba.

Ndiyo, napenda kununuwa vitu mtandaoni. Kwa maana ni njia rahisi, haraka na mara nyingi inachaguo kubwa zaidi kuliko dukani. Ninapenda sana kuona bidha, kulinga nishabei, kusoma maoni ya wateja, kisha kuagiza moja kwa moja ili ifikishwe kwa nyumba yangu. Kipeke napenda kununuwa vitu kama vifaa vya kusoma au kujifunza na nguo mtandaoni. Inanifurahisha wakati ununuzi ni waharaka, salama na bidha zinakuja kama nilivyo tarajia.